Mimi hupenda wanyama wa nyumbani kama vile bata kuku. Bata mzinga na mbuzi, kwa sababu ni faida kwa wakulima na hutupea vitu kama mayai na nyama.